Kutokana na asili ya kazi yangu nina mambo ninayoyapenda mimi hutumia muda mwingi mtandaoni kwa wastani wa saa nane mpaka kumi kwa siku. Inaweza kuonekana ni muda mwingi, lakini huwa naugawanya muda huo katika makundi matatu. Ili usinichoshe na kunipotezea malengo.

Leo huku kwangu hali ya hewa ni ya kipekee na inavutia sana. Kwa sasa, anga limetawaliwa na mawingu mazito ya kijivu yanayocheza na mwanga wa jua na kuna ubaridi mwanana unaovuma. Ninavyohisi kuhusu hali hii, mimi ni shabiki mkubwa wa baridi kiasi. Joto kali huwa linanichosha na kunifanya nishindwe kufikiri kwa umakini. Ili kuendana na hali hii ya hewa, nimevaa sweta nzito ya rangi wa bluu ya bahari. Naipenda hali hii ya hewa ya mawingu na baridi kidogo. Ndiyo mazingira bora.

Kusema kweli, kusubiri kwenye mstari ni moja kati ya mambo ya nayopima subira yangu kwa kiasi kikubwa. Ingawa mimi ni mtu mtulivu, mimi pia nina dhamani sana muda na ufanisi. Hivyo mistari mrefu unaeza kuwa changamoto. Hata hivyo badala ya kukasirika au kulalamika, nimejifunza kuugeuza muda huo wa kusubiri kuwa muda wa ziada.

Kupiga gitaa ni moja katia ya safari zangu za kuvutia, ambazo nimezichukua. Ndiyo, nimewahi na bado najifunza kupiga gitaa la akustika. Kama mpenzi wa muziki wa jazz na ala, niliona gitaa ni chombo bora cha kunisaidia kueleza hisia zangu kupitia vidole vyangu.

Mazoezi, kwangu sio tu suala la kumarisha misuli, bali ni njia ya kuweka akili yangu sawa na kuwa na nishati ya kutosha kwa ajili ya mikutano na kazi zangu za kidijitali. Kwa sababu natumia muda mwingi nimekaa kwenye kiti ratiba yangu imelenga zaidi kunyoosha mwili na kuupatia hewa safi.

Mpira wa besiboli ni mchezo wenye historia ndefu na ya kusisimua. Na ingawa labda si maarufu sana Africa kama soka, kuna nyakati kuu ambazo zimebadilisha historia ya michezo duniani. Kama mpenzi wa historia na takwimu, wakati mmoja mkuu ninaudhamini zaidi ni ule wa Jackie Robinson mwaka wa elfu moja na mia tisa na arobaini na saba.

Huwa na vaa nguo za pamba ambazo ni nyepesi na zinapitisha hewa. Pia huchagua rangi kama nyeupe au beach ambazo haziombi joto kama rangi nyeusi. Ili kuulinda macho yangu ni napokuwa nje. Hasani napotumia ile ramani yangu kutafutanjia. Miwani yenye uwezo wa kuzuia miyonzi ya uv ni muhimu sana.

Simu yangu ni kama kiungo cha ziada cha mwili wangu. Situmii tu kwa ajili ya wasiliano mbali kama ofisi indogo na makitaba inayotembea. Kwa kuwa mimi ni mtu wa mpangilio na teknolojia. Matumizi yangu yame gawanyika katika maeneo makuu manne. Na kwanza ni ofisi inayotembea na tija. Cha pili ni kujifunza na utafiti. Tatu ni safari na ugunduzi. Nne ni burudani ya akili.

Mnyama wangu wa kufuga ni rafiki yangu mkubwa na sehemu muhimu sana ya utulivu wa nyumbani kwangu. Ninafuga paka anayeitwa Simba. Ingawa jina lake ni la kishujaa, yeye ni mpole sana. Simba ni paka wa aina ya siyamese mwenye macho ya samawati yanayofanana kidogo na ile rangi yangu ya samawati ya bahari.

Kuna mambo mengi yanayofanya mtaa wangu uwe sehemu ya kipekee kwangu, lakini kikubwa zaidi ni ule usawa kati ya utulivu na maisha ya kijami. Huu si mtaa wa kelele nyingi, mbali ni mahali ambapo unaweza kusikia mapigo ya moyo ya maisha ya kila siku kwa namna ya amani.

Kuweka marengo ya kila mwizi ni moja ya mambo inayofurahia zaidi kwa sababu inanipa hisia ya kuwa na uvibiti wa maisha yangu na kazi yangu. Kama mtu anayependa hata takwimu na mpangilio, mimi situmi hisia tu. Ninatumia mfumo wa madhubuti kuhakikisha malengo yangu yanatekelezeka.

Harufu ya udongo baada ya mvua ya kwanza. Hii ndiyo harufu namba moja kwangu. Wakiti mvua ya kwanza inaponyesha kwenye udongo mkavu wa ile bustani yangu ndogo harufu yangu inayotoka ni ya kipekee. Inanikumbusha kuwa asili inaishi na inajifanya upya. Inanipa hisia na matumaini na usafi.

Zarura inapotokea, labda ni simu ya gafla au data kupotea, jambo la kwanza ninalofanya ni kuacha kuguza keyboard ya kompyuta, navuta pumzi ndefu kwa dakika moja. Hii inanisaidia kuhama kutoka kwenye hali ya mshtuko kuenda kwenye hali ya utafutaji suluhisho.

Kwa kuwa maisha yangu yame jengwa kwenye msingi wa tija, maarifa na utulivu, orodha ya programu ninazo tumia inawakilisha haiba yangu. Situmii programu nyingi zinazo nipotezea muda, bali zile zinazoni saidia kupanga data na kuboresha akili angu.

Ninapokuwa na furaha ya kuwa nyumbani, mimi hutumia wakati huo kuchaji nafsi yangu. Kwangu mimi nyumbani ni mahali patakatifu ambapo naweza kuweka kando majukumu ya dunia na kufurahia vitu vidogo vinavyonipa amani.

Kufanya kazi na timu ya mbali ni sanaa inayohitaji mchanganyiko wa teknolojia uaminifu na mawasiliano ya wazi. Sababu hatuonani ana kwa ana, mimi hutumia mbinu ambazo zinahakikisha kila mwanachama anajisikia yuko karibu na anajua nini cha kufanya bila kusimamiwa kila sekunde.

Kulinda mazingira kwangu si jambo la hiari. Bali ni wajibu unaoendana na mapenzi yangu kwa asili na ugunduzi. Naamini kuwa mabadiliko makubwa huanza na tabia ndogo ndogo tunazozifanya kila siku nyumbani kwetu.

Chakula cha haraka sio chaguo langu la kwanza, lakini nina uhusiano nacho mara moja kwa moja. Sababu mimi ni mtu ninayethamini sana afya, mpangilio na ladha halisi ya asili, huwa najaribu sana kuepuka kadri niwezavyo.

Mchana kwangu ni wakati wa kuongeza nishati bila kuulemea mwili. Sababu ninahitaji kubaki ni umakini mkubwa kwa ajili ya kazi za mchana na mikutano inayofuata. Kwa hiyo, chakula ninachokula mara nyingi ni kile ambacho ni chepesi. Chenye virutubisho na kenye isichofanya nisinzie mbele ya kompyuta.

Vitu vya dhamani kwangu nimevigawanya katika makundi mawili. Vile vinavyoshikika na vile visivyoshikika. Sababu mimi ni mtu wa mpangilio na teknolojia. Njia zangu za kuhifathi zinazingatia usalama wa hali ya juu na utulivu.

Licha yakuwa na kazi nyingi za uchambuzi wa data na mikutano nina muda maalum wa kumalizia kazi ikifika saa kumi na mbili jioni, mimi hufunga kompyuta yangu na kuweka kando majukumu ya ofisi. Huu ni mpaka wa kisaikolojia unayoniambia akili yangu kuwa muda wa uzalisha umeisha. Sasa ni muda wa kuishi na kupumzika.

Kutumia muda na familia yangu ndio njia bora zaidi ya kuilisha nafsi angu sababu mimi ni mtu wa utulivu na mpangilio na penda nyakati ambazo zinatujenga na kutuunganisha kwa undani bila kelele nyingi za ulimwengu wa nje.

Hakika mimi ni mpenzi mkubwa wa mziki wajadi. Kwangu mimi mziki wajadi ni kama mashine ya mde inayotuwezesha kusafiri kwenye nyumba na kugusa mzizi wa utamaduni wetu. Kwa kuwa napenda sana historia ya ugunduzi, mziki huu una nipa picha na jinsi mababu zetu walivyoishi.

Mabadiliko yanapotokea, labda mfumo wa kompyuta mpya, bosi mpya au mabadiliko ya majukumu, jambo la kwanza ninalofanya ni kutokaa papo hapo. Nakumbuka ule utulivu wangu nikiwa kwenye kiti changu cha samawati, navuta pumzi na kuanza kuchunguza mwelekeo mpya.

Maisha yangu yana pilika pilika nyingi kuanzia matembezi ya jioni kufanya kazi kwenye bustani yangu mpaka kucheza na simba. Pala anapoficha vicheo vyake chini ya kochi. Suruali inanipa uhuru wa kusogea, kuinama na kutembea kwa haraka bila hofu. Inaniwezesha kuwa tayari kwa lolote mtaani kwangu.

Jioni kwangu ni muda wa dhamani sana. Nikipindi ambacho natoka kwenye ulimuengu wa naba, data na kelele za mchana. Na kuanza kurudi kwenye utulivu wa nafsi yangu. Kama binadamu anayedhamini sana mpangilio, utaratibu na wangu wa jioni umegawanyika katika hatua.

Kama binadamu anayependa kuchimbua mambo kwa undani, maisha yangu ya kazi na masomo yamejikita kwenye nyanja mbili zinazohusu teknolojia ya data na utafiti wa historia. Ni mchanganyiko wa ajabu, najua lakini unanifanya niwe na usawa kati ulimwengu wa kesho na ule wa jana.

Sina tabia ya kuenda sinema ili kupitisha muda. Huwa nasubiri filamu ambazo zina ujumbe mzito. Labda filamu ya historia, filamu inayohisi husu ugunduzi au hata vile zenye mziki mzuri. Kuenda mara mbili kwa mwezi kunanipa nafasi ya kuchagua filamu mbora zaidi zinazochezwa mtaani kwetu.

Kama binadamu anayefanyia kazi nyumbani na kusimamia miradi ya data, inayohuhusisha watu kutoka pande tofauti za dunia, nimegundua kuwa ushirikiano hauji kwa umri, unakuja kwa kujenga mahusiano.

Utulivu na mwanga, nimi siwezi kufanya kazi kwenye vurugu. Mazingira mazuri yanahitaji mwanga wa kutosha. Napenda ule mwanga wa kati au mwanga wa asili wa jua. Unanisaidia macho yasichoke na kufanya akili iamke.

Kuleta mapinduzi katika jinsi tunavyotumia data, kulinda na kuhifadhi historia na utamaduni wetu. Kama mtu anayependa sana mambo ya kale na wakati huo, akifanya kazi na namba kwenye kompyuta yangu, ninaona kuna nafsi kubwa ya kuunganisha ulimwengu huu.

Kile ninachokipenda kuhusu ushirika langu ni mazingira yanayo chochea ubunifu na kuheshimu utu. Sio kila kampuni inaeza kumpa mfanya kazi uhuru wa kufanya kazi. Kwa kitafuta uwiano sahihi kati ya maendeleo ya kiteknolojia na amani ya moyo.

Mimi binafsi sivai vipuli. Katika ulimuangu wangu wa kila siku, mimi ni mtu wa style rahisi sana. Mara nyingi najikuta na suruali ya kitambaa, shati safi na labda saa ya mkononi. Inayo nisaidia sana kufuata mpangilio wa muda wangu.

Hapana, kwa sasa siishi mahali nilipozaliwa, ingiwa nina mapenzi makubwa na historia ya kule nilikotoka, maisha na kazi yangu ya uchambuzi wa data yamenifanya nihamie mji mwingine, ambao unanipa fursa nzuri zaidi ya kujiendeleza na kufanya kazi kwa mfumo wa kidigitali.

Kwangu mimi hushiriki katika jamii kwa kutoa sehemu ya kile nilicho nacho. Iwe ni muda, maarifa au nguvu ili kufanya mtaa wetu uwe mahali bora zaidi pa kuishi. Sipendi kufanya mambo kwa kelele napendelea kutoa msaada kwa utulivu na uaminifu.

Paka wangu ndio mshiriki wangu namba moja wa kila siku. Ana uwezo wakipekee wakujua nimechoka baada ya kukaa kwenye kompyuta kwa muda mrefu. Maranyingi tunacheza mchezo wakuvizia. Yeye hujificha nyuma ya kiti changu cha samawati na kunishutua kidogo.